Urafiki mzuri ni ule unaosimama kwenye misingi ya ukweli mtupu, bila kuweka unafiki au kujipendekeza ili kumridhisha mtu mwingine, hata wakati ambapo mnaweza kusemezana wazi wazi bila kuogopa kufichana madhaifu, na mtu anayesimama nawe hata wakati mambo yakiwa magumu. Sifa ambazo mimi hufuatilia kwenye urafiki ni kusema ukweli bila kuweka sukari, urafiki wa kweli haoni haya kukuambia ukweli hata kama unauma, badala ya kukupa maneno ya uongo ya kukufurahisha. Wapo wakati wa shida, na rafiki wa kweli ni yule ambaye anapatikana wakati kuna dhoruba, matatizo yanapozuka, na pia kama kuna sherehe na mambo mengine yupo pia. Rafiki anayeheshimu uhuru wa kujieleza, rafiki wa kweli ni mnaheshimiana kama watu wazima, kila mmoja akiwa na uhuru wa kuwa alivyo bila kulazimishwa kuvaa barakoa ya uongo ya.